Ndio, mimi napenda maua sana kwa kuwa inakuwanga na harufu nzuri na pia huwa inapendeza. Ukiwa na maua kwa boma yako, ukiwa umepanda karibu na nyumba yako, huwa inafanya boma inaonekana vizuri na pia huwa inakuwanga na ile harufu nzuri, boma inaonekana vizuri, pia inavutia wageni, inavutia pia wanyama wazuri wazuri.

Mimi naifuata timu ya Manchester United. Mimi huwa nishapiki mkubwa sana wa Manchester United na huwa naipenda sana Manchester United tangu nikikua nimefika miaka kumi huwa naipenda sana Manchester United na mimi nishapiki wao mkubwa wa Manchester United.Manchester United ni timu yangu na huwa naifuata sana na huwa naipenda na naishapikia.

Ndiyo pahari nimeiona wakati niliku poenda kutembea huko Mombasani, niliona pahali na macho yangu, nikatembea, nika furaia Nikafanya kutembea kwa hiyo pahari nikaiona, soo pahali nimeiona na nafurahia sana kuona pahari, na hiyo inapendeza, kuna ile raha mtu akiwa na nayo wakiwa kwa pahari.

Kitabu ambacho ni nakisoma kwa sahaii ni kitabu ambacho kimiandikwa kwa lugha ya Kingereza ambacho kinaitua poor Dad Rich Dad na hicho kitabu nakipenda sana kwa kuwa kinanisaidia kujua vile maisha hiko kuelewa vile maisha inaendea na vile unafaa kuishi na watu soo hicho kitabu nakipenda sana na huwa nimesoma vitabu mingi lakini ambazo zimeandikwa kwa lugha ya Kingereza.